Rafiki wangu wa karibu zaidi ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Mchango wake hauwezi kupuuzwa kwa namna yote ile urafiki urafiki wetu haukuja ghafla. Urafiki wetu haukuja gafla. Bali ulijengwa taratibu kwa muda mrefu kupitia mawasiliano, uaminifu na uzoefu wa pamoja. Tulikutana miaka kadhaa iliyopita katika mazingira ya kawaida kabisa. Lakini tangu wakati huo, uhusiano wetu uliendelea kukua na kuwa wa kina zaidi kila siku. Leo hii, napomfikiria rafiki wa karibu, jina lake ndilo la kwanza kunijia akilini kitu cha kwanza kitu cha kwanza kinachomtofautisha rafiki wangu wa karibu na watu wengine, ni uaminifu wake. Ni mtu ambaye ninaweza kumwambia jambo lolote bila hofu ya kuhukumiwa au kusala au kusalitiwa ninapokuwa na furaha, huzuni, mafanikio au hata kushindwa yeye huwa karibu nami kunisikiliza na kunielewa uaminifu huu umejengwa kwa muda kupitia matendo yake na meneno yake. Hajawahi kutumia udhaifu wangu dhidi yangu bali amekuwa akiniita akinitia moyo na kunisaidia kusimama tena ninapojikwaa pili, rafiki wangu wa karibu ni mtu mwenye moyo wa huruma na uwelewa ana uwezo wa kuelewa hisia za wengine hata kabla hawajazieleza hawajazieleza wazi wakati mwingine hata kabla sijasema chochote, anaweza kutambua anaweza kutambua kuwa nina jambo linalo linanitatiza. Katika nyakati hizo, hunikaribia kwa upole, hunisikiliza kwa makini na hunipa ushahuri ushauri kwa busara. Ushauri wake hauji kwa kunilazimisha bali hunipa nafasi ya kufikiria na kufanya maamuzi yangu mwenye hii imenisaidia sana kukua kiakili na kihisia zaidi ya hayo, rafiki wangu rafiki wangu wa karibu ni mtu mwenye maadili na msimamo thabiti anathamini heshima, ukweli na bidii mara nyingi hunikumbusha kukufanya jambo sahihi hata pale ambapo ni rahisi kuchagua njia fupi au isio sahihi kupitia yeye, nimejifunza muhimu kusimama na msingi, kusimama na misingi yangu. Hata kama mazingira yanakuwa magumu urafiki wetu urafiki wetu haujajengwa juu ya starehe tuh bali pia juu ya maadili yanayotusaidia kuwa watu bora zaidi rafiki huyu, pia ana mchango mkubwa katika kunifanya, nicheke na kufurahia maisha. Ana ucheshi wa kipekee unaoweza kupunguza uzito wa hali yoyote. Wakati mwingine, wakati mwingine tunapokutana, hata bila mpango maalumu, naweza kutumia muda mwingi tukizungumza, tukicheka, na kushiriki mawazo mbalimbali. Kicheka chetu, sii cha juujuu tu, bali ni sehemu ya kuachilia msongo wa mawazo na kuimarisha uhusiano wetu. Kupitia nyakati hizi za furaha, urafiki wetu na umeendelea kuwa imara zaidi. Pia tumepitia changamoto nyingi pamoja kumekua na nyakati ambazo tulikubaliana na pia nyakati ambazo tulitofautiana. Kimawazo, hata hivyo, tofauti hizi hazikuwa hazikuwai kuvunja urafiki wetu. Badala yake, zilituwezesha kujifunza jinsi ya kuwasiliana kwa heshima, usikilizano na kusameheana. Rafiki wangu wa karibu amenifundisha kuwa urafiki wa kweli haukosi changamoto, bali hupimwa kwa jinsi watu wanavyokubaliana na changamoto hizo. Sitoshe, rafiki wangu wa karibu hunihamasisha kufikia malengo yangu. Ananitia moyo niendelee kujituma, kujifunza, na kujiboresha. Wakati mwingine ninapojiona nimekata tamaa au nimechoka, yeye hunikumbusha uwezo nilio nao na mafanikio niliokusha kupata. Amani yake hunipa nguvu ya kuendelea mbele na kutoacha ndoto zangu. Hivyo hivyo, nami hujitahidi kumsaidia na kumtia moyo katika safari yake ya maisha. Rafiki wangu wa karibu si mtu wa kushiriki si tu mtu wa kushiriki washi kurishirikiana na ya muda bali ni mshiriki bali ni mshirika wa maisha kwa ujumla amechangia sana katika kunifanya niwe mtu ninayejiamini zaidi ninayejielewa zaidi.